Ninapotaka kustarehe, napenda kufanya mambo rahisi, lakini yanayo nipa utulivu wa akili na kimwili. Mara nyingi napenda kusikiliza mziki laini au njimbo ninazozipenda, unisaidia kupunguza mawazo na kunifanya nijisikie uhuru. Wakati mwingine nasoma kitabu au makala fupi, asaa zile zinazo niongezea maarifa au kunitia moyo. Pia napenda kutembea utulivu asa jioni ni kitazama mazingira na kupumua hewa safi kama niko nyumbani. Naweza kupika chakula ninachokipenda au kunywa kinywaji cha baridi kama sharubati ili nijiburudishe. Wakati mwingine kuangalia filamu au kipindi kifupi cha burudani, unisaidia kusahau msongo wa siku. Pia napenda kujipa mda wa kupumzika, kufikiri utulivu na kwa umbali kidogo.